Ndio nimewahi kushiriki mashindano nilishiriki kwa sababu nilitaka kujipima na kujifunza zaidi kuhusu uwezo wangu mashindano yaliniwezesha kujifunza nidhamu kujiamini na kufanya kazi chini ya shinikizo pia yalikuwa nafasi nzuri ya kukutana na watu wapya. Kubadilisha mawazo na kupata uzoefo ambao usinge patikana darasani au katika maisha ya kawaida. Kupitia mashindano nilijifunza kuwa kushinda si jambo la msingi pekee bali ni safari ya kujituma kujifunza na kutokana na makosa. Na kuboresha uzuri wangu. Uzoefu huu ulinijenga kifikra na kunipa motisha ya kuendelea kujitahidi hata katika changamoto nyingine za maisha.

Mimi napenda sana pilau ya kuku. Kila harufu ya pilau ikiwa imechanganywa na viungo vya kipekee huinua hisia yangu nafurahia mchanganyiko wa mchele wenye rangi ya manjano kidogo. Ukiwa umeiva kwa mafta kidogo na kisha kipande cha kuku kilicho chanwa vizuri. Kikebeba latha ya kipekee ya pilipili tangawizi na viungo vingine. Kila kipande cha pilau kinahisia laini na latha tajiri na unapo changanya na kipande chakuko unapata mchanganyiko wa harufu na latha unaokurudisha sana. Pia chakula kinacho nifanya nijisikie vizuri kwa sababu. Mara yote ninapo angalia ni chakula cha kushirikiana na familia au marafiki. Kwa hivyo linadhamani ya kipekee moyoni mwangu.

Mimi napenda kula sukuma. Sukuma ni mboga yenye faida nyingi kiafya. Napenda kwa sababu ni rahisi kupika. Naweza kuunganishwa na wali, ugali au ata wali wa wimbi. Na aina gharama kubwa. Pia ni chenye virutubisho kama vitamini A, C na chuma. Inavyosaidia kuimarisha afya ya macho, ngozi na damu. Kwa upande wa ladha, sukuma inapikwa vizuri, inakuwa tamu na yenye unyenyekevu mzuri. Hasa inachanganywa na vitunguu na mafuta kidogo. Ni moja ya mboga zinazopenda, zinazopendwa sana nyumbani kwetu na ni sehemu ya chakula cha kila siku. Pia sukuma inasaidia mwili katika kuzuia magonjwa tofauti tofauti.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Kila mara ni kama kugundua dunia nyingine kupitia ladha na harufu zake. Umuhimu wake ni mkubwa kwa sababu unapanua mtazamo wangu wa kitamaduni. Kunijenga uvumilivu kwa mabadiliko. Na pia kunisaidia katika afya kwa kujaribu vyakula vyenye virutuvisho, tofauti, tofauti. Pia ni burudani na njia nzuri ya kushirikiana na marafiki au familia kwani kila kionjo kipya kinaweza kugeuza chakula kuwa hadithi pamoja. Pia chakula ninachopenda kujaribu sana ni chakula kama pilau. Mimi natamani sana kukula pilau na siku moja napanga kujaribu chakula hicho. Chakula hicho ni chepesi na inasaidia mwili kukua vizuri.

Mimi napenda chai sana. Chai ni muhimu kwa sababu ni kinywaji kinachoongoza mwamuko na kuupa mwili nishati baada ya usingizi au wakati wa kuchoka. Pia ni rafiki mzuri wa mazungumzo. Inasaidia kupumzika akili baada ya shughuli nyingi. Na ina ladha ya kipekee inayofanya kila tukio la kunywa iwe la kufurahisha. Kwa baadhi ya watu, kunywa chai ni sehemu ya utamaduni na heshima. Kama vile kukaribisha mgeni au kuanza siku kwa mtindo mzuri. Pia chai inasaidia katika kuchangamsha akili. Chai wakati mwingine husaidia, wakati una uchovu unaweza kunywa chai. Chai iko na kafein. Kafein usaidia katika kuchangamisha akili. Hasa wakati ambapo umechoka au jioni baada ya kutoka kazini. Chai ni mzuri sana napenda chai sana.

Mimi kwa kawaida ninalala kwa masaa sita na saba kwa kawaida. Lakini wakati mwingine ikiwa nina shughuli nyingi au akili imechoka sana. Ninalala kwa masaa nane au zaidi. Kila usiku usingizi wangu huanza polepole macho yangu hugandisha hatua kwa hatua kisha nikiwa nimeingia kwenye usingizi wa akili. Mwili na akili yangu hupumzika kabisa. Ndipo ndoto huanza ambazo mara nyingine ni fupi na kali. Na mara nyingine ndefu au za kupendeza. Asubuhi nikiamka najihisi nyepesi. Moyo wangu ukiwa na furaha tayari kukabiliana na siku. Hivyo, usingizi wangu ni kama kitabu kilichoandikwa kwa ukurasa mrefu. Kila kipengele chenye maana yake kupumzika ndoto na kujiandaa kwa siku ijayo.

Kipawa changu ni kujifunza haraka na kuelewa mambo kwa undani, na pia kuweza kushirikisha maarifa, hayo kwa njia rahisi ya kueleweka. Kwa maneno mengine, akili yangu inafanya kazi kama kitabu kilicho wazi kila wakati. Kila ukurasa ukiwa na taarifa maelezo na mfano, tayari kuyatoa wakati wowote inapoitajika. Kwa mfano ninapo kutana na jambo ngumu moyo wangu na akili yangu ukusanyika kila upande jabari nikitengeneza picha cha chumba hili nifahamisha sahidi pia kipawa hiki ni kinamaana ya ufumilivu na uangalivu sina haraka bali kuwakikisha kila neno linafaa kuweleweka vizuri ni kama mkono wa msanii ukichora picha kwa umakini kila mstari unachangia uchungla.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa. Napenda chai kwa sababu inanipa utulivu na ngufu hasa hasubui au wakati wa mapumziko. Harufu na ladha yake laini hunifanya nijiskie vizuri na kunipa amadha ya kuendelea na shughuli za siku. Pia chai hunisaidia kupungusa uchofu na nikinywaji raisi kupatikana nyumbani au kasini. Kwangu, mimi, chai si ki nywachi tu pali ni sehemu ya udamaduni na muda wakujitulisa na kufikiria. Kikuwtu chai ni kitu cha kawaida. Tumezoea kunywa chai kila siku asubuhi baada ya kuamka au wakati ambapo mtu anaskia ana uchovu kidogo jioni baada ya kazi. Chai ikona kafein ambayo inasaidia kutuliza akili na kufanya akili iwe freshi kabisa na iwe ya kufikiria vizuri.

Mimi nakimbia mara nyingi karibu kila siku nikijaribu kuweka mwili wangu kwa hali nzuri kwa kawaida naanza asubuhi mapema nikifanya mazoezi ya mwili kama kukimbia kurusha mikono au kufanya situps na push ups wa wastani nafanya angalau dakika thelatini hadi sitini kila siku. Mara nyingi nikijumuisha mazoezi ya nguvu na kuyanyeesha msuri. Pia mara nyingine najiunga na mazoezi vyaa vikundi wa mchezo wa mpira wa mguu ili kufanya mwili wangu kuwa imara na kuimarisha afya yangu kwa ujumla. Mazoezi haya hufanya nijsikie mwenye nguvu nikiwa na nishati ya kutosha kwa siku nzima na pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia mazoezi ni mzuri sana kwa afya yangu unanisaidia kufanya misuli iwe strong kabisa.

Changamoto n nazo kutana nazo kazini ni nyingi na zinatofautiana kulingana na siku na kazi ninayo shughulikia. Kwanza, wakati mwingine ni changamoto ya muda, kwa ni mara nyingi kuna majukumu mengi yanayo hitaji kufanyika kwa wakati mwingi, na hivyo kunifanya nihisi shinikizi. Pia, kuna wakati ambapo changamoto ni mawasiliano, labda kuna wenzangu au wateja ambao si rahisi kuelewa au kushirikiana nao. Na iyo, huni hitaji uvumilivu na ustadi zaidi. Pia, changamoto nyingine ni kuhakikisha kazi inafanywa kwa ubora wajuu kila wakati. Wakati mwingine kuna masharti magumu au vikwazo vya rasilimali, vinavyo fanya kazi isikamilike haraka kama ninavyo taka. Hii inanikosesha raha kidogo, lakini pia inanifundisha uvumilivu na mbinu ya kutatua matatizo kwa uangalifu.

Ndiyo, mimi napenda kupiga picha kwa mfano. Napenda kupiga picha ambazo zinaonekana hivi mpana na refu. Maana hii, aina ya picha inatoa mwonekana mpana wa mandhari au kitu kinachoonekana chote kwa urefu wake. Picha pana huwa zinaonyesha sehemu kubwa ya eneo kwa mfano shamba miti au bahari. Na hii inafanya picha ionekane angafu na wakuvutia. Picha marefu pia yanaweza kuonyesha urefu wanjengo mlima au mtu. Ikitoa hisia ya ukuu au uzito wakile kinacho onekana. Picha pia usaidia katika kumbu kumbu. Unapo fikiria kuhusu jambo fulani au mahali fulani ulipotembea unaweza kuirejelea kwa kuangalia picha hiyo. Picha pia inasaidia kuhifadhi tamaduni fulani.

Nina kumbukumbu ya kutisha. Kumbukumbu ya kutisha ni tukio au hali ambayo mtu anaikumbuka kwa nguvu kutokana na hofu, hatari au mshtuko mkubwa aliopitia. Tukio hili inaweza kuhusisha hatari ya maisha, ajali au uonevu. Kwa mfano mimi nakumbuka kumbukumbu ya kutisha baada ya kuanguka barabarani. Kupatwa na mafuriko na ajali. Kumbukumbu hizi pia ilikuwa ya kutisha sana. Hii kumbukumbu ilitokea siku moja, ambapo tulikuwa tunasafiri kuelekea harusi fulani mwaka wa elfu mbili na kumi na tano. Wakati huo tulikuwa tumejiandaa kabisa. Kila mmoja alikuwa na furaha, isiyo na kifani. Tukiwa tunangonja, hiyo siku ilikuifurahia kabisa. Lakini tukielekea kanisani tulikubaliana na ajali fulani. Hiyo ajali inanisumbua mpaka leo.